Mimi binafsi napenda sana nyama ya mbuzi, na napenda kueleza kama aina ya chakula chenye ladha ya kipekee. Thamani kubwa ya lishe na nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kitamaduni. Kati ya aina mbalimbali za nyama zinazoliwa na binadamu, nyama ya mbuzi ina sifa zinazoiweka katika daraja la kipekee. Hali inayo fanya niipende kwa dhati. Kwanza kabisa, napenda nyama ya mbuzi kwa sababu ya ladha yake ya asili na ya kuvutia. Nyama ya mbuzi ina ladha nzito kiasi, isio laini kupita kiasi. Jambo linaloifanya itofautiane na nyama ya kuku au ya ng'ombe. Ladha hii hijitokeza zaidi inapopikwa kwa ustadi na subira iwe ni ya kuchemshwa katika mchuzi mzito, kukaangwa, na kuchomwa kwenye makaa ya moto. Nyama ya mbuzi hutoa ladha halisi inayomridisha mlaji, haswa mbuzi choma. Hunivutia sana kwa sababu huandaliwa kwa viungo vichache na hivyo kuniruhusu kufurahia ladha ya nyama yenyewe bila kufunikwa na viungo vingi. Pia napenda nyama ay mbuzi kwa sababu inanipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu kwa kuwa si laini sana, hunifanya nimtafune vizuri na kula kwa utulivu, jambo linalonisaidia kuridhika zaidi. Hii inafanya nione kama chakula cha thamani ambacho hakiwezi kuliwa kwa haraka au kwa uzembe, bali kinahitaji muda na utulivu kukifurahia ipasavyo. Tatu, kwa upande wa afya na lishe, nyama ya mbuzi ina faida nyingi ikilinganishwa na nyama nyingine nyekundu. Nyama ya mbuzi ina kiwango cha chini cha mafuta na lehemu. Hali hiii huifanya kufaa kwa watu wanaojali afya ya mioyo yao. Pia ina kiwango kikubwa cha protini ambazo ni muhimu kwa ukuajiwa na ukarabati wa misuli ya mwili. Pamoja na kutoa nguvu katika kwa shughuli za kila siku. Aidha, nyama ya mbuzi ina madini muhimu kama chuma, ambacho husaidia katika kutengenezaji wa damu. Pamoja na nzinki na vitamin B12 vinavyoimarisha kinga ya mwili. Nyama ya mbuzi ina umuhimu mkubwa katika tamaduni na mila za jamii yetu. Katika jamii nyingi za kiafrika, mbuzi huchinjwa kwa ishara ya heshima, ukarimu na shukurani. Kumpikia mgeni nyama ya mbuzi, huonekana kama tendo la kumthamini na kumkaribisha kwa moyo mkunjufu. Aidha, nyama ya mbuzi hutumika katika sherehe mbalimbali, kama harusi, shere za kitamaduni na mikusanyiko ya kifamilia. Hivyo, ninapukula nyama ya mbuzi, sihisi nalisha mwili wangu tu, bali pia nahifadhi na kuenzi mila na disturi za jamii yetu. Zaidi ya hayo, nyama ya mbuzi hunikumbusha mshikamano na umoja mara nyingi huliwa pamoja, watu wakizunguka meza au moto wakuchoma nyama, wa kuchomea nyama, wakishirikiana mazungumzo na vicheko. Hii huimarisha mahusiano na kuleta ukaribu kati ya wana familia na marafiki kwa njia. Hii nyama ya mbuzi inakuwa chombo cha kuunganisha watu na kuhimarisha mahusiano katika jamii mbalimbali za ki Afrika. Pia napenda nyama ya mbuzi kwa sababu inakidhi mahitaji yangu ya ladha, afya na hisia na hisia za kijamii. Ni chakula kinachomridisha kimwili na kunipa furaha ya kihisia kwangu mimi. Nahisi chakula cha kawaida tu bali ni ishara ya utamblisho, ukarimu na thamani ya kushirikiana. Ndiyo maana kati ya aina zote za nyama, nyama ya mbuzi ina nafasi ya pekee katika maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Hata mara nyingi napenda kutafakari juu ya wazo hili, kwa sababu kuanzisha biashara ni mojawapo ya njia bora za kujenga uhuru wa kifedha, na pia ni nafasi ya kuunda kitu changu. Binafsi ambacho kinaweza kuwa na adhari chanya kwa wengine, ndoto yangu ni kuanzisha biashara ambayo sio tu inaleta faida, bali pia inasaidia jamii kwa njia ya kipekee. Ningependa biashara yangu iwe ya aina ambayo inakidhi mahitaji halisi ya watu, lakini kwa njia tofauti na ya ubunifu. Kitu ambacho hakipatika ni kirahisi sokoni kwa mfano. Kitu ambacho akipatika ni kirahisi sokoni kwa mfano ya kila siku ya wateja, lakini zikiwa na mtindo wa kipekee, ubora wa hali ya juu, na bei inayowezekana kwa watu wengi. Wazo la kuanzisha biashara ndogo linanifurahisha sana. Kwani linanipa fursa ya kujifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuendesha biashara vizuri. Nitakuwa na nafasi ya kujifunza jinsi ya kushughulikia wateja, kudhibiti mapato na matumizi, kupanga bajeti, na kushughulikia changamoto za kila siku ambazo kila mfanyabiashara hukutana nazo. Kuanzisha biashara ndogo kunaniwezesha pia kufanya maamuzi yangu mwenyewe na kujifunza kutokana na makosa bila kuwa na athari kubwa za kifedha. Kadiri biashara inavyokua, ningeweza kufikiria kuipanua, kuongeza bidhaa au huduma mpya, na hata kuanzisha matawi. Kwa kweli, wazo la kuwa na ujasiriamali linanifurahisha kwa sababu ujasiriamali unahitaji ujasiri, na ujasiri ni mojawapo ya mambo ninayopenda kujijengea na kuyaendeleza. Nimewahi kujiuliza mara nyingi ni wapi ninapaswa kuanzia. Ni aina gani ya biashara ambayo ingenifaa? Kwa sababu biashara inahitaji mpango mzuri, si ndoto kubwa tu, bali pia hatua ndogo ndogo zinazojenga mafanikio. Ningependa kutumia muda kujifunza kusoma soko, kuanzisha mtandao mzuri wa wateja, na kuhakikisha kila jambo linapangwa vizuri kabla ya kufanya maamuzi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia nyingi ambazo zinahusiana na kusaidia wengine, kukuza mshikamano wa kijamii na kuendeleza maendelezo ya kijamii, maendeleo ya kijamii, ushirikiano huu si tu kwa wa kuleta msaada wa moja kwa moja, bali pia ni njia ya kujenga uhusiano wa dhati na wale wanaonizunguka. Kuboresha maisha yao na kuendeleza hisia za uwajibikaji na jamii wa jamii. Kila mtu anaposhiriki katika jamii, jamii yote inafaidika na mimi ninaamini kuwa mchango wangu unaweza kuunda mabadiliko chanya kwa watu wengi. Kwanza nina ushirikiano katika jamii kupitia shughuli za usafi na utunzaji wa mazingira na ninaona umuhimu mkubwa wa kufanya jamii iwe safi yenye afya na yenye mandhari mazuri. Kwa mfano, mara kwa mara ninashiriki katika kampeni za kusafisha shule, mitaa na maeneo ya michezo ambapo tunakusanya taka kupanda miti na kuhakikisha maeneo ya umma yanabaki safi. Shughuli hizi si tu zinaboresha mazingira, bali pia zinatoa mfano kwa wengine. Hasa watoto wadogo juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira yao. Kwa kushiriki katika kazi hizi, ninajifunza pia nidhamu ushirikiano na jinsi ya kushirikiana na wengine kwa malengo ya pamoja. Pili mimi hufanya kazi ya jamii kwa kushiriki maarifa na elimu yangu kwa wengine. Hii ni sehemu muhimu ya mchango wangu, kwani elimu ni nyanzo ya kubadilisha maisha ya watu, kwa mfano ninapoufundisha watoto wadogo au wenzangu baadhi ya masomo niliyoyapata shuleni nasaidia kuelekeza akili zao kwenye maarifa na stadi za maisha. Hii inaweza kujumuisha kusaidia wenzangu kuelewa hesabu, sayansi, au kusoma vizuri au kufundisha watoto wadogo kanuni za maadili na tabia njema. Ushirikiano huu wa kielimu unaongeza hamasa na kujifunza na kunisaidia mimi kujenga uelewa wa jinsi ya kuwa mwalimu mzuri na kiongozi wa jamii. Mimi pia hufanya kazi ya kijamii kwa kusaidia wale wasio na uwezo. Katika jamii zetu kuna familia nyingi ambazo hazina msaada wa kutosha wa chakula mavazi au vifaa vya shule. Kwa kushirikiana na wenzangu na viongozi wa jamii, mimi hufanya juhudi za kutoa msaada kwa familia hizi. Hii inaweza kuwa kusaidia kutoa chakula mavazi, vitabu au vifaa vingine muhimu. Ushirikiano unasaidia kupunguza umasikini mdogo ndani ya jamii na kuonyesha watu kuwa kuna wale wanaojali hali yao pia kunisaidia kujenga tabia na ya huruma uvumilivu na uwajibikaji kwa wengine. Zaidi ya hayo nina ushirikiano katika jamii kwa kushiriki katika shughuli za michezo sanaa na tamaduni. Kwa kushiriki katika mchezo ya pamoja mashindano ya sanaa au sherehe za kitamaduni, ninaimarisha mshikamano wa kijamii na kutoa fursa kwa watu kuungana bila kujali tofauti zao. Shughuli hizi hutoa furaha na unafiki wa kijamii na mara nyingi huchangia sana katika kujenga jamii ya mshikamano. Pia kwa kushirikiana katika tamaduni ya na sanaa, inasaidia kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wetu wa kienyeji, jambo linalojenga fahari ya jamii na kufundisha kila mtu dhamani ya asili.